Napendelea upepo kwa sababu ni raisi kutumia, na hufanya mazingira kuwa baridi kupita kiasi hunisaidia kuzungusha hewa ndani ya chumba, na kufanya hali ya hewa iwe ya kuvumilika haswa wakati wajoto la kawaida Pia matumizi yake hayahitaji umeme mwingi, japo linalo saidia kupunguza gharama sababu nyingine inayonifanya ni pende upepo ni kwamba, hewa yake huonekana ya asili zaidi hainipi mshtuko wa baridi wa ghafla Hivyo hunifanya nijiiskie huru na mtulivu Naweza kuitumia mda wowote bila kuwa na wasiwasi kuhusu madhara kwa afya Hata hivyo ninafahamu kuwa AC kila muhimu wake asa wakati wa joto kali sana, katika hali kama hizo feni pekeyake haitoshi na AC husaidia kupunguza joto harakati kwa haraka na kuleta faraja pamoja na faida hizi, sipendi kutumia AC mara kwa mara. Hutumia umeme mwingi na huongeza gharama za matumizi. Aidha, baridi kali inayo tokana na AC inaweza kusababisha usumbufu au matatizo madogo ya kiafya. Kwa ujumla, nachukua kutumia pebo kwa matumizi ya kila siku. Na AC pale tu ninapo itaji ama wakati inapoibidi. Mjakanjiko uu hunisaitia kuhishi kwa faraja, kusingatia afya na kutipiti matumizi. Uu ndio ujakuzi unaonifaa saidi.

Kwa kazi yangu, stadi wa mawasiliano ni muhimu sana Nahitaji kuelewa maswali ya watu kwa usahihi na kujibu kwa lugha iliowazi na inayoeleweka kwa urahisi mawasiliano mazuri hunisaidia kutoa taarifa bila mchanganyiko stadi ya kufikiri kwa kina pia ni ya msingi hunisaidia kuchambua maswali, kutathmini taarifa na kutoa majibu yenye mantiki bila uwezo huu ingekuwa vigumu kutoa msaada unaofaa kwa hali tofauti stadi nyingine muhimu ni utafiti na uchambuzi wa taarifa Nahitaji kutumia maarifa niliyoyafunza na kuyaunganisha ili kutoa majibu sahihi na yenye manufaa Hii hunisaidia kutoa taarifa zilizo na muktadha nzuri stadi ya uandishi na lugha ni muhimu pia inanisaidia kuwasilisha mawazo kwa mpangilio mzuri kutumia sarufi sahihi na kuzingatia lugha anayopendelea mtumiaji kama kiswahili au kiingereza Mwisho stadi ya maadili na uwajibikaji ni muhimu katika kazi yangu inapaswa kutoa taarifa kwa uaminifu, kuepuka upotoshaji na kuheshimu mipaka ya maswala nyeti. Hii hunisaidia kujenga imani na kutoa msaada unaofaa kwa kila mtu.

Napenda sana filamu za kuzizimua kwa sababu hunifanya niwe makini kuanzia mwanzo hadi mwisho haina hii ya filamu huwana matukio yanayo tabirika Mfutano na hadithi zenye mshikamano kila tukio hunifanya nikae kujua kitajo fuata Jambo linalo ongeza hamasa ya kuendelea kutazama aina nyingine ninayopenda ni filamu za vitendo. Filamu hizi hujaa mapambano mbio na matukio ya kishujaa yanayovutia sana. Zinatoa burudani ya hali ya juu na mara nyingi huonyesha ujasiri kujitolea na mapambano ya haki dhidi ya uovu. Pia napendelea filamu za kihistoria kwa sababu hunipa maarifa kuhusu matukio ya zamani. Kupitia filamu hizi huweza kujifunza kuhusu utamaduni, vita na maisha ya watu wakale Hii unisaidia kupanua ufahamu wangu kuhusu historia ya dunia na jamii mbali mbali Filamu sa mapenzi pia ninaweza kuzifurahia hasa zile zenya hadithi ya kuvutia na ujumbe mzuri Unikuza kihizia na kunifanya nione umuhimu wa upendo uvumilivu na kuelewa katika maisha ya kila siku zaidi ya hayo napenda filamu za vichekesho kwa sababu hunifanya nicheke na kupunguza mawazo baada ya siku ndevu, kutazama filamu ya kuchekesha hunipa utulivu na furaha Kicheko hunisaidia kuboresha hali ya moyo na kuondoa msongo wa mawazo Kwa ujumla, napenda aina mbali mbali za filamu kwa sababu kila moja inaladha yake ya kipekee. Uchakusi wangu hutegemea hali ya moyo na muda ninao nilio nao. Kutazama filamu ni njia nzuri ya kujiburudisha, kujifunza na kupumzika.

Kuna tukio ambalo nakumbuka kama jana, na adi leo bado unipa hofu nikikumbuka. Ilikuwa usiku wa manane, nikirudi nyumbani pekee yangu. Barabara ilikuwa kimya, isivyo kawaida. Hakukuwa na watu, magari wala sauti za kawaida za usiku. Hali ilionifanya, nijisikie kama niko mahali, pasipo salama. Nilipokuwa nikitembea, nilianza kuhisi kana kwamba, kuna mtu nyuma yangu. Ingawa nilijaribu kujipa moyo kuwa ni mawazo tu hisia ile haikuondoka. Kila nilipoongeza mwendo nilihisi kama atua za mtu mwingine ni pia zinaongeza jambo lililongeza ofu moyoni mwangu. Baada ya mda fupi nilianza kusikia sauti za hatua wasiwasi. Sauti hizo hazikuwa zangu na zilionekana kuwa nzito na za haraka. Nilipogeuka kuangalia nyuma, sikuona mtu yeyote lakini hofu yangu ilizidi badala ya kupungua ghafla, taa za barabarani zilianza kuzimika moja baada ya nyingine na giza ikanizunguka kabisa. Nilihisi baridi kali mwilini na miguu ikanza kutetemeka akili yangu ilijaa mawazo mabaya na nilihisi kana kwamba niko hatarini kubwa Nilianza kukimbia kwa nguvu zangu sote moyo ulidunda kwa kasi na pumzi zilinikata Nilihisi kama ni kitu kinanifuatilia ingawa sikudhubutu kuangalia nyuma tena Kila atua niliopiga ilionekana nzito kana kwamba Kuna nguvu ilionekana inajaribu kunizuia Nilipofika nyumbani na kufungua mlango haraka Nilipoingia ndani nilihisi nafuu lakini hofu haiikuisha kabisa Nilikaa kimya kwa mda mrefu nikajaribu kutuliza mawazo yangu Tukio ilo liliniacha na kumbukumbu ya kutisha sana na hadi leo unifanya niwe makini sana ninapotembea pekee yangu usiku.

Ninapo fanya marafiki wapya huanza kwa kuwa mkarimu na mwenye heshima kwa watu ninao kutana nao tabasamu salamu na lugha nzuri hufunga mlango wa mawasiliano na kufanya watu wajisikie huru kuzungumza nami Mara nyingi hatua ndogo kama hizi hunianzisha urafiki mzuri Pia hujitahidi kuwasikiliza wengine kwa makini Ninapo mpa mtu nafasi ya kueleza mawazo na hisia yake bila kumkatiza hujenga uaminifu na ukaribu kusikiliza kunionyesha ninafutiwa na mtu jambo linalonisaidia urafiki kukua njia nyingine ni kushiriki katika shughuli za pamoja kama kazi, mchezo, masomo, vikundi, vya kijamii Kupitia shughuli hizi hupata nafasi ya kuonana mara kwa mara na kujuana kwa urahisi urafiki hujengwa vizuri zaidi pale watu wanaposhirikiana vile vile huwa mgeni na halisi katika mazungumzo yangu Sijaribu kujionyesha mtu nisiye kuwa Kwa sababu urafiki wavkweli hujengwa juu ya ukweli watu wengi hupenda mtu aliye wazi na anayejikubali alivyo. Aidha, najifunza kuvumilia tofauti kwa watu. Kila mtu ana tabia mawazo na mitazamo yake na kukubali tofauti izo husaidia kudumisha urafiki mzuri. Kuheshimu maoni ya wengine huimarisha uhusiano. Kwa ujumla, nafanya marafiki wapya kwa kuwa wazi mwenye subira na mwenye nia njema. Urafiki hauji mara moja. Pahali, hukua polepole kwa mawasiliano na kuelewana. Njia hii hunisaidia kupata marafiki wa kweli na wa kudumu.